Somo la sayansi ni nalolipenda ni somo la biolojia kwa manaa ya somo la sayansi ya viumbe hai huwa ninapenda kujua kuhusu afya ya mwanadamu, kujua namna gani binadamu wanaweza akaitunza afya yake namna gani mwili wa binadamu unafanya kazi na kiujumla sayansi ya mwili wa binadamu mimea pamoja na wanyama.